Kiukweli kitanda, kitanda la suala, kitanda ni suala, suala confidential, lakini kitanda inabidii kiwe laini bana, kwa sababu huwezi kulalia mbao. Kwa mfano, wewe umeleta mwanamke kulala naye maybe ni mchumba wako au rafiki yako kitanda kigumu kama ngazi. Umeona, haiwezekani kwanza. Kwangu mimi napenda kitanda kilaini na, nashauri watu wote wengi sana ambao wanatumia kitanda, wasiumie zaidi sababu, maisha ni magumu, kitanda kigumu. Kunakuwa na ugumu-gumu tu.